Ndiyo napenda kuvaa vipuli kwa sababu unifanya nijisikia nadhifu na kujiamini. Napendelea vipuli vidogo na rahisi kuvaa kila siku. Uchagua vipuli vinavyoendana na mavazi yangu. Kuvaa vipuli uniongezea mtindo na raha.

Manthari nzuri niliowahii kuona ni macho ya jua. Rangi za anga hubadilika na kuwa za kuvutia sana. Hali hiyo hunifanya nijisikie na amani na furaha. Ni manthari ninayokumbuka kila mara.

Ndiyo, ninavaa miwani mara kwa mara. Hasa, ninapo soma au kutumia simu. Miwani hunisaidia kuona vizuri na kulinda macho yangu. Bila miwani macho yangu huchoka haraka, ndiyo maana ni muhimu kwangu.

Ndio napenda kujaribu teknolojia mpya kwa sababu hunirahisishia maisha. Teknolojia unisaidia kujifunza mambo mapya na kufanya kazi kwa haraka zaidi. Pia unipa amasa ya kuendelea kujiboresha kila siku.

Mimi huenda maktabani mara moja au mbili kwa wiki. Huwa naenda kutafuta vitabu vya kusoma kufanya utafiti au kusoma kwa utulivu. Maktaba hunisaidia kuzingatia zaidi kwa sababu ni tulivu na aina bugadha nyingi. Pia napenda kujifunza mambo mapya kupitia vitabu na taarifa ninazopata huko.

Ndiyo, ninafuata matukio ya kimataifa kwa kusikiliza habari na kusoma mitandaoni. Hi unisaidia kuelewa yanayotokea duniani kama siasa uchumi na maswala ya kijamii. Kufuatilia habari za kimataifa unipanua mawazo na kunifanya nijifunze kutokana kwa inchi na tamanduni tofauti.

Ningependa kujifunza lugha ya kifaransa. Lugha hii inazungumzwa na watu wengi duniani na nimuhimu katika biashara na mawasiliano ya kitaifa. Kujifunza kifaransa kunge nipanua uelewa wangu watamaduni tofauti na kunisaidia kusafiri au kufanya kazi katika nchi zinazo zungumza lugha hiyo.

Ninapokea maoni kwa makini na kwa moyo wazi. Najaribu kuelewa kila mtu anacho kusudia na kutochukulia kibinafsi. Maoni mazuri unipamotisha na yale ya kujenga uniseidia kujifunza na kuboresha. Kwa ujumla napenda kutumia maoni kama njia ya kukua na kufanya kazi vizuri zaidi.

Kwa kawaida ninalala masaa saba hadi nane kwa usiku. Hii hunisaidia kupona mwili na akili baada ya shughuli za siku. Maranyingi napumzika kidogo mchana ikiwa ninaweza. Kulala vizuri kunanifanya nijisikie tayari na chachu kwa siku inayofuata.

Mfereji wa TV ninaofuata zaidi ni ule unawanyesha habari na vipindi vya elimu. Napenda kutazama kwa sababu unanisaidia kujua yanayotokea duniani. Pia napata maarifa mapya na burudani yenye maana.

Ninaboresha michakato ya kazi kwa kupanga muda na kipao mbele kwa kila jukumu. Mara nyingi hutumia teknolojia au zana zinazo niraizishia kazi. Pia uangalia hatua zangu ili kuona ni wapi na weza kufanya vizuri zaidi. Hii unisaidia kuokoa muda na kufanya kazi kwa ufanisi zaidi.

Mara nyingi ni nacheza na rafiki zangu au ndugu zangu. Tunaweza kucheza michezo midogo nyumbani au nje. Napenda pia kucheza peke hangu wakati na pumzika. Kucheza kuna nisaidia kufurahia muda na kupumzika na kukua na furaha.

Napenda filamu za hadithi na za kusisimua na burudani. Filamu hizi hunifanya nijisikie msisimuko na kufikiria mambo mapya. Mara nyingi huona nikiwa nyumbani na marafiki. Kila ninapoona hunipa furaha mshangao na wakati mzuri wa kupumzika.

Inawakaribisha kwa tabasamu na maneno ya ukarimu. Inawaeleza jinzi tunabiofanya kazi na kuanza mazungumzo ya kibinafsi. Pia na wasaidia kuelewa taratibu za kazi na kujibu maswali yao. Hii huwasaidia wafanyi kazi wapya kujisikia sehemu ya timu haraka.

Napenda kucheza michezo ya mpira wa miguu kwa sababu ni burudani na unaimarisha mwili. Mara nyingi hufanyika na marafiki hao wenzangu wa shule. Michezo huu hunisaidia pia kujifunza kushirikiana na kufanya kazi kwa timu. Kila ninapocheza nahisi furaha nguvu na mshikamano wa wenzangu.

Mimi napendelea kufanya mazoezi asubui kwa sababu unisaidia kuamka vizuri na kuanza siku kwa nguvu. Maranyingi ufanya jihoni ikiwa siku ni defu na sina na fasi asubui. Mazoezi unisaidia kuwa na mwili na akili zenye afya. Baada ya mazoezi na isi chachu furaa tayari kwa kazi za siku.

Ushauri wangu ni kujifunza kwa makini kuwa na subira na kuzingatia maelekezo. Ni muhimu pia kuwasiliana vizuri na wenzako na kuonyesha eshima kwa kila mtu. Kila changamoto ichukue kama fusa ya kujifunza. Kwanjia hii, mtu anaye anza kazi anaweza kufanikisha vizuri na kujitahidi zaidi.

Ninacheka sana ninapokuwa na marafiki au familia zangu wakiendesha vitu vya kuchekesha. Vichekesho vya kawaida hau adithi za ajabu pia unifuraisha. Pia kucheka kuna nisaidia kupunguza mzogo wa mawazo na kujisikia huru. Kwa hivyo vichekesho na mazungumzo ya furaha uniweka kwa hali nzuri.

Mimi uwashiria mwaka mpya kwa kusali na kushiriki wakati na familia, tunapanga mipango ya malengo ya mwaka mpya pamoja, maranyingi tunacheka, kula chakula kitamu, tunasherekea kwa furaha, sherehe hizi unifanya nijisikie mshikamano na matumaini mapya kwa mwaka unaokuja.

Kwanza ninaanza kwa kupanga malengo na kutambua hatua muhimu za mradi. Kisha hukusanya taarifa rasilimali zinazohitajika. Mara nyingi ninaunda ratiba na kugawa majukumu kwa timu. Kufanya hivi kunanihakikishia mradi unaanza kwa mpangilio na kuendelea kwa ufanisi.

Ndiyo napenda kuoga kwa maji moto kwa sababu unifanya nijisikie nyepesi na mtulivu, maji ya moto unisaidia kupumzisha misuli na kuondoa uchovu baada ya siku ndefu, pia ni njia nzuri ya kupumzika na kujitunza mwili na afya yangu, kila ninapo ogea na isi raa na furaha.

Ninapokabiliana na mgongoro kwanza najaribu kukaa mtulivu na kusikiza pande zote Baada ya hapo ninaeleza maoni yangu kwa eshima na bila asira Najaribu kutafuta suluhu lenye faida kwa wote njia hunisaidia kutatua mgongoro kwa amani na kudumisha usiano mzuri.

Ninapotaka kustarehe napenda kusoma vitabu, kusikiza muziki au kuangalia filamu. Mara nyingi pia hufurahia kutembea nje au kutumia muda na marafiki na familia. Kila ninapokuwa nikifanya jambo la kustarehe, nahisi amani na furaha. Hii hunisaidia kupumzika na kurejesha nguvu kwa shughuli zangu za kila siku.

Ninapanga wiki yangu ya kazi kwa kutenga muda wa kila jukumu na kipao cha kazi muhimu. Mara nyingi hufanya orodha ya kazi na kupanga ratiba ya siku. Pia naajiri muda wa kupumzika ili kurejesha nguvu. Kupanga wiki kuna nisaidia kufanya kazi kwa ufanisi na kuepuka mzogo wa mawazo.

Kinachonipa motisha kazini ni kutimiza lengo niliyoweka mwenyewe. Ninapopata matokeo chanya ya juhudi zangu hunipa hamasa zaidi. Pia kufanya kazi katika mazingira mazuri na kushirikiana na wenzangu kunanipa motisha. Kutambuliwa kwa juhudi zangu kunanifanya nijitume zaidi na kufanya kazi kwa bidii kila siku.

Ndiyo ni mewai kusafiri kwa ndege maramoja. Ilikuwa safari ya kufuraisha sana hasa wakati wa kuruka na kutua. Nilifurai kuona mandhari kutoka juu na kuhisi utulivu angani. Ulikuwa uzoefu wa kipekee ambao sitasahau na ningependa kusafiri kwa ndege tena siku zijazo.

Kwa kweli napenda kuzungumza kuhusu siasa kwa kiasi. Nimeona ni muhimu kuelewa kinachoendelea nchini na duniani. Lakini napendelea majadiliano ya heshima bila mabishano. Kwangu siasa zinapaswa kusaidia maendeleo na kuleta umoja. Sio kugawanya watu.

Napenda kuchora na kupaka rangi kidogo asa inapo kuwa na muda wa ziada. Inanisaidia kupumzika akili na kutoa mawazo yangu kwa njia ya ubunifu. Kupaka rangi unifanya nijisikie huru na mtulifu. Na pia unifanya nifurahi ninapoona kazi ninayounda kwa mikono yangu.

Kwa kawaida napata habari kupitia Redio runinga na mitandao ya kijamii Pia husoma habari mitandaoni kupitia simu hau magazeti ya kidigitali. Napenda kuthibitisha habari kutoka vyanzo tofauti. Ili kuhakikisha nimepata taarifa sahii na za kuaminika.

Napenda kununua vitu vinavyonisaidia katika maisha yangu ya kila siku. Asa chakula mavazi na mbidha za nyumbani. Pia upenda kununua vitu vya kuniboresha kama vitabu au vifaa vya kazi. Kwa sababu hunisaidia kuwa bora na kuniriazishia maisha yangu.

Ninakumbuka sana mwalimu wa kiswaili kutoka shuleni kwa sababu alikuwa mvumilivu na alitufundisha kwa moyo wote. Alikuwa atuimiza kujiamini na kupenda masomo na mafundisho yake yamenisaidia hadi leo katika maisha yangu.

Kinywaji cha baridi ninachopenda ni juisi ya matunda hasa juisi ya maembe au passion ni tamu ya asili na inanifanya njisikie mwenye nguvu na mwenye afya hasa wakati wa joto.

Ndiyo, ninapenda kutumia mfumo wa usalama wa vidole kwa simu yangu na bahadhi ya vifaa yangu. Ni haraka na raisi kutumia na kwakikisha kwamba kifaa changu kiko salama. Pia unipa amani ya akili kwa sababu mimi peke ninaweza kufungua kifaa changu. Kwa hivyo, ni nia nzuri ya kulinda taarifa zangu binafsi.

Ndio napenda kula samaki kwa sababu ni chakula chenye afya na kitamu. Samaki hunipa proteini na virutubisho muhimu kwa mwili. Napenda kula samaki waliokaangwa au kuchemushwa hasa nikiwa na wali ama ugali. Kula samaki hunifanya njisikie mwenye nguvu na afya nzuri.

Ndio napenda kupiga chombo cha mziki kwa sababu hunifanya nijisikie furaha na utulivu. Napenda kupiga gitaa au kinanda wakati wa mapumziko. Mziki hunisaidia kuelewa hisia zangu na kupumzika mawazo. Kila ninapo piga chombo na hisi nipo huru na mwenye amani.

Napenda sana sayanzi ya biolojia kwa sababu inanisaidia kuelewa jinzi mwili wa binadamu na viumbe hai hufanya kazi. Ni somo la kuvutia na lenye mifano mingi ya maisha ya kila siku. Kila ninapojifunza biolojia naisi amasi ya kujua zaidi kuhusu dunia na hafya.

Ninapoitaji msaada kazini uwa nauliza wenzangu hau msimamizi wangu kwa heshima. Inaeleza vizuri tatizo ili ipate ushauri unaofaa. Kushirikiana kunanisaidia kujifunza araka na kutatua kazi kwa ufanisi. Kwa njia hiyo, kazi huendelea vizuri na bila mzogo.

Ndiyo napenda sana asali kwa sababu ni tamu na ni ya asili. Napenda kuitumia kwenye chai au juu ya mkate. Asali pia ni nzuri kwa afya na unipa nguvu. Kila ni napo tumia asali na hisi latha nzuri na furaha.

Kwa kawaida, huenda sinema mara moja au mbili kwa mwezi. Napenda kuangalia filamu mpya na kufurahia sauti na picha kubwa. Mara nyingi uenda na marafiki hau familia. Kwenda sinema ni njia nzuri ya kupumzika na kujiburudisha.

Utoto wangu nilipenda sana kucheza na marafiki zangu nje. Tulicheza mpira, kuruka kamba na michezo mingi ya kufuraisha. Pia nilipenda kuchora na kusikiza hadithi kutoka kwa azazi wangu. Mambo haya yalinifanya nijisikia furaha na kuwa na kumbukumbu nzuri za utoto.

Chakula ni nachopenda zaidi ni wali na mboga pamoja na nyama au samaki. Ni chakula kinachonipa nguvu na pia kinanipendeza kwa latha. Napenda kukila ni kiwa na familia au marafiki. Kila ni kila chakula hiki na hisi furaha na kurithika.

Ndiyo napenda kucheza michezo ya ubao kama draft hau lundo michezo hii unifanya nifikirie na pia nifurahiye muda na marafiki ni njia nzuri ya kupumzika na kuimarisha mahusiano Kila ninapocheza nahisi furaa na ushindani wa kirafiki.

Napenda kuwa mahali tulivu na penye mwanga wa kutosha sehemu kama bustani au sembule tulivu hunifanya nijisikie huru na mtulivu napenda pia mahali panapokuwa na hewa safi nafasi ya kupumzika kila nikikaa mahali kama haya nahisi furaha na amani.

Ndiyo napenda kujaribu vyakula vipya mara kwa mara. Hi hunisaidia kugundua ladha tofauti na tamanduni mpya. Mara nyingi napika vyakula hivi nyumbani au kuonja katika mikahawa. Kila ninapojaribu chakula kipya nahisi furaha na msisimuko wa kipekee.

Napenda kula inje ya nyumba katika mikahawa au sehemu tulifu za bustani sehemu kama hizi unipa nafasi ya kupumzika na kufurahia chakula Mara nyingi napenda kula na familia hau marafiki ili kushirikiana Kila nikila inje na hisi furaha na amani zaidi.

Ndiyo napenda kucheza ngoma kwa sababu hunifanya nijisikie furaha na nguvu napenda kucheza ngoma za kitamaduni na pia za kisasa mara nyingi nafanyika na familia au marafiki kwenye sherehe kila ninapo cheza nahisi amani furaha na mshikamano na wengine.

Kabla ya kulala napenda kusoma kidogo au kusikiza muziki wa utulivu mara nyingi hufanya maandalizi ya kazi au mipango ya siku inayofuata hi hunisaidia kupumzika akili na mwili Baada ya shughuli hizi nalala nikiwa mtulivu na tayari kwa siku mpya.

Inaamini kampuni ya apple kwa sababu hutoa bidhaa zenye ubora wa juu na za kuaminika bidhaa zao ni rahisi kutumia na zinasaidia kazi za kila siku kwa ufanisi pia hufanya kazi zao kwa teknolojia za kisasa na usalama mzuri kwa hivyo napendelea kutumia bidhaa zao mara kwa mara.

Nimewai kusaidia jirani yangu aliyekuwa na shida ya chakula kwa kumpa bidhaa ya maitaji ya nyumbani. Kitendo hiki kilinifanya njisikie furaha na kuridhika kwa moyo. Pia kilinifundisha umuimu wa kusaidia wengine bila kutayarijia malipo. Kwa kweli kufanya wema kunaleta amani na furaha ya kweli.

Mimi napendelea kusoma habari mtandaoni kwa sababu ni haraka na rahisi kufikia. Ninaweza kuona taarifa kutoka vyanzo mbalimbali na kuthibitisha ukweli wake. Hata hivyo mara nyingi napenda pia kusoma gazeti la karatasi kwa mapumziko ili nijiburudishe. Kwa kweli kila njia huniwezesha kupata habari muhimu kwa urahisi.